Napenda kutumia muda huu kuwa na familia yangu, kula chakula cha pamoja na marafiki na mara nyingine tunakula keki ndogo ili kuashiria siku hiyo. Pia ninajipa nafasi ya kutafakari mwaka uliopita na kupanga malengo mapya.